Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujitenga kidogo na kelele na mahangaiko ya siku nzima. Napenda kupata muda wa ukimya ambapo naweza kukaa peke yangu nipumue kwa kina na kuwacha akili ishuke pole pole. Huu ni wakati wakujirudisha katika hali ya utulivu kabla ya kufanya jambo lingine lolote. Pia napumzika kwa kufanya shughuli rahisi zinazo niachia mawazo bila kunichosha. Inaweza kuwa kuti kusikiliza mziki, mtulivu au kufanya jambo dogo linalofurahisha shughuli hizi hunisaidia kuondoa mizigo au mawazo na kunifanya nijisikie huru baada ya siku yenye majukumu mengi Wakati mingine pia napenda kutumia muda huo kutafakari siku njema Naangalia kile kilicho enda vizuri na kiinacho weza kuboresha kesho Hii unipa isia ya kufanya siku vizuri na kunisaidia kuwacha kazi kila mahali pake bila kuibeba hadi kitandani. Kwa ujumla kupumzika kwangu ni mchakato wa kujijali na kujirejesha kijikazi kupita kiasi. Bali, najipa rahisi ya kupumua na kupumzika kwa dhati. Hivyo ndivo ninavyo rudisha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata nikiwa na utulivu na mwelekeo mzuri.

Napenda sanaa inayosimulia hadithi na kugusa hisia za mtu kwa kina. Aina ya sanaa inayonivutia na ile inayonifanya nisimame kidogo, nifikirie na nijitathmini. Sanaa ya namna hiyo huwa na ujumbe uliojificha lakini ili yenye uzito. Unaobaki akilini hata baada ya muda kupita. Pia napenda sanaa ya kuona inayotumia picha, mwanga na mpangilio kuwasilisha maana. Ninavutiwa na kazi zinazoonyesha uhalisia wa maisha, changamoto za binadamu na mapambano ya ndani. Sanaa hii hunifanya nijione ndani yake na kunikumbusha kuwa kila wakati ama kila mtu ana safari yake. Kwa upande mwingine, napenda sanaa inayodhubutu kuenda nje ya mipaka ya kawaida. Kazi zinazovunja mazoea, zinazohoji mifumo au kuonyesha ukweli bila kuficha hunivutia sana. Aina hii ya sanaa huamsha mawazo na kunifanya niwe wa mtazamo mpana zaidi wa dunia. Kwa ujumla, sanaa ninayoipenda ni ile yenye maana na mwelekeo siangalii uzuri wa juu juu pekee bali ujumbe na hisia zilizo ndani yake. Kwangu sana ni njia ya kujieleza, kuelewa maisha na kuunganisha hisia za binadamu kwa njia ya kweli.

Kinywaji ni nacho penda kunywa asubuhi ni kile kinacho niamsha taratibu bila kunichosha. Napendelea kinywaji kinacho nipa nguvu ya kuanza siku nikiwa mtulivu na makini. Asubuhi kwangu siya kukimbizana niya kujiandaa kiakili na kimwili kwa siku nzima iliyo mbele yangu. Pia napenda kinywaji kinacho nisaidia kujipanga kabla ya shughuli kuanza. Kinywaji kizuri asubuhi hunipa muda wakukaa chini kufikiria mipango ya siku na kujiweka sawa kifikra. Ni kama ishara ya kuanza rasmi siku kwa utaratibu na mwelekeo. Kwa upande mwingine, napendelea kinywaji ambacho ni chepesi na kinacho jali mwili wangu. Sipendi kuanza siku kwa kitu kizito kinacho nifanya nijisikie mzito au mchovu mapema. Nachagua kile kinacho nifanya nijisikie safi tayari na mwenye nguvu ya kuendelea. Kinywaji cha asubuhi kwangu ni sehemu ya utaratibu wa kujijali Sinywi tu kwa mazoea bali kwa sababu kinaniandaa kwa siku Kinaniweka katika hali sahihi ya kuanza kazi kufikiri vizuri na kusonga mbele kwa utulivu na uthabiti.

Kazi ya nyumbani ni nayoi chukia zaidi ni ile inayo jirudia bila mwisho na hio nekani kama inaisha. Inapo kuwa ni kazi ambayo hata ukimaliza leo kesho inaanza upya kana kwamba hujafanya chochote. Hunikera sana. Inanifanya nijisikie kama ninalizunguka duara bila maendeleo ya nayo onekana. Pia nachukia kazi inayo hitaji muda mwingi lakini matokeo yake ni madogo sana. Kazi ya aina hii hunichosha kiakili kwa sababu na hisi nguvu na muda vinaenda bila thamani kubwa nikiwa na shughuli nyingi, kazi kama hizi huneunionekana kama mzigo usio na huruma Kwa upande mwingine, ninapo chukia kazi fulani nyumbani si kwa sababu ningumu Bali kwa sababu hunikatiza mtiririko wa mambo niliyo panga kufanya Inanitoa kwenye hali ya kuzingatia na kunifanya nirudi nyuma kwenye ratiba yangu Hilo ndilo hunifanya niwe na upinzani wandani nayo Kwa ujumla, kazi ya nyumbani ninayo ichukia ni ile isio na mpangilio wala mwisho unaonekana Hata hivyo, ninaelewa umuhimu wake na huwa na jilazimisha kufanya inapo bidi Sifanyi kwa furaha lakini nafanya kwa sababu najua nisehemu ya maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo ulinifungua macho kwa namna nyingi kujitolea kulinifanya nione maisha kutoka mtazamo tofauti na kunitambua kwa mchango wa mtu haupimwi kwa pesa pekee nilijifunza kuwa hata muda na juhudi ndogo sinaweza kuleta mbadiliko makubwa kwa wengine pia kazi ya kujitolea ilinifundisha unyenyekevu na uvumilivu kufanya kazi bila kutarajia malipo hunijenga kiakili na kunifanya nijue thamani ya kushirikiana na watu wengine kwa lengo la pamoja nilijifunza kusikiliza kuelewa mahitaji ya wengine na kufanya kazi kwa moyo wakujali zaidi ya hayo kujitolea kulinisaidia kukuza ujuzi wangu wa kijamii nilijifunza kuasiliana na watu wa aina tofauti kufanya kazi katika mazingira yenye changamoto na kubaki na mtazamo chanya hata mambo yanapokua magumu ujuzi huu umekua na manufaa makubwa hata katika maisha yangu ya kawaida na kikazi Kwa jumla kazi ya kujitolea ilikuwa uzoefu wa maana sana kwangu haikunipa faida ya moja kwa moja lakini ilinijenga kama mtu na kunipa kuridhika kwa ndani ni jambo ninalolithamini na ninalo ona kama sehemu muhimu ya ukuaji wa mtu na mchango wake kwa jamii.